Ndiyo mimi ninapenda sana kujifunza historia. Kwa sababu ya jinsi ambavyo inaweza ikakupa knowledge about the past kwa hivyo, mimi hupendelea sana kujifunza historia, ni kitu nzuri sana.

Kwa miaka, urafiki hubadilika kwa sababu maisha na majukumu pia hubadilika ukiwa mdogo, unaweza kuwa na marafiki wengi kwa sababu ya shule au mazingira mnayoishi lakini unapokua, watu huanza kuwa na kazi, familia, majukumu mengine zaidi ya hayo.

Uzoefu wangu wa kusafiri umeweza kuwa wa kawaida, kwenye kumbu kumbu nzuri ninayo nishawai kusafiri kwenda maeneo tofauti kwa sababu ya masomo na mambo pia ya kisecurity na pia ninapo safiri napenda kuona mazingira mapya.

Ninapoanza kazi. Kwanza, napanga shughuli ambazo zinahitaji kufanya. Siku hiyo. Kuangalia kazi zilizo muhimu zaidi. Na kuanza nazo. Ili nisipoteze muda. Pia, kuanda vitu ninavyoitaji.

Mchana, mara nyingi napenda kula ugali pamoja na mboga, nyama au maharagwe kulingana na kile kinacho patikana Napendelea chakula kinacho shusha vizuri na kunipa nguvu ya kuendelea na shughuli zangu za kila siku.

Ninapokuwa mvivu kufanya mazoezi hujikumbusha faida zake kwa afya yangu na jinsi ninavyojisikia vizuri baada ya kufanya mazoezi mara nyingi huanza na mazoezi mepesi kwa dakika chacha baada ya kujilazimisha kwa kufanya mengi.

Nduo, chakula changu hubadilika kulingana na wakati wa mwaka na vyakula vinavyipatikana wakati wa baridi napendelea vyakula vya moto kama ugali, nyama na mboga pamoja na chai na wakati wa joto, chakula chepesi.

Jambo moja, nililofanyia kazi kwa bidii ni masomo yangu. Nimekuwa nikitenga muda wa kusoma, kufanya mazoezi ya maswali, na kujifunza pale ninapokutana na mada ngumu. Haikuwa rahisi kila wakati lakini juhudi hizo, zilinisaidia.

Mvua kubwa, inaweza kuadhiri siku yangu kwa kubadilisha mipango, niliyokuwa nimeweka usafiri unaweza kuwa ngumu, kwa sababu ya foleni, barabara zenye maji au matope. Kwa wakati mwingine kuchelewa pia, ninapokwenda.

Kuna mimea mbali mbali inayotumika katika tiba za asili kama vile tangawizi, mchai, aloe vera na mwarobaini kwa mfano tangawizi hutumiwa kwa sababu nyingi hasa watu wanapo jizikia vibaya.

Neno J linaweza kuwekwa mwanzoni au mwishoni mwa sentensi. Ili kufanya sentenzi iwe swali, mwanzoni unaweza kusema, je, unapenda mziki, mwishoni unapenda mziki je? Lakini katika kiswahili cha kawaida, je mwanzoni mwa sentenzi husikia vizuri.

Teknolojia inayonifundisha au inayonifurahisha kuhusu siku zijazo ni akili bandia yaani AI. Nadhani inaweza kubadilisha jinsi tunzavyofanya kazi, kusoma na kutatua matatizo kwa mfano inaweza kusaidia wanafunzi.

Katika familia yetu, kuna mapishi ambayo yamekuwa yakipitishwa kutoka kizazi kimoja, hadi kingine kwa mfano, kuna namna maalum ya kuandaa baadhi ya vyakula kama ugali, mboga na nyama.

Ninachopenda kuhusu kampuni ninayofanya kazi ni mazingira mazuri ya kufanya kazi na nafasi ya kujifunza mambo mapya pia napenda kufanya kazi na watu tofauti kwa sababu tunasaidiana kubadilishana mawazo.

Katika siku ya kawaida, ugawanya muda wangu kulingana na shugli muhimu, asubui huanza na maandalizi na kazi au masomo, kisha mchana, huendelea kwa majukumu yangu, jioni napenda kupumzika kidogo.

Ndio, ninapenda chai hasa chai yenye maziwa na sukari kidogo mara nyingi, hunywa chai asubuhi au wakati wa jioni inapo pumzika pia, napenda kahawa hasa ikiwa ninahitaji kuwa macho.

Chakula kinacho husiana na tukio maalum maisha yangu ni pilau. Mara nyingi pilau huandaliwa wakati wa sherehe kama vile harusi, siku kuu au mikusanyiko ya familia nakipenda kwa sababu kina harufu nzuri.

Uji una nafasi muhimu kwetu. Hasaa kwa watoto na wazee. Watoto hunywa uji kwa sababu ni rahisi kunywa na unaweza kuwapa nguvu na virutubisho wanayohitaji wanapokua. Kwa wazee uji huwa chakula chepesi ambacho ni rahisi kufanya.

Katika mji au eneo letu, watu wengi hufanya biashara ndogo ndogo kama kuuza chakula, nguo au bidhaa za matumizi ya kila siku. Wengine hufanya kazi za ujenzi, useremala, uchomeleaji na ushonaji. Pia kuna madereva.

Maji yana nafasi kubwa sana katika siku yangu ninaweza kusema ya kwamba maji ya nisaidia sana kwa ajili ya kuwa hydrated ina umuhimu sana kwa mwili wangu na kwa afya ya mtu yeyote ya mwili.

Wakati wa mavuno ni kipindi cha furaha kwa sababu watu wanavuna mazao waliopanda baada ya miezi kadhaa ya kazi nakumbuka watu wakikusanyika mashambani, wakivuna mahindi maharagwe, mboga mbali mbali.

Mazingira ya asili yanaweza kusaidia mwili na akili kwa njia mbali mbali tembea kwenye sehemu yenye miti, bustani na karibu na maji inaweza kusaidia kufanya mazoezi na kupunguza msongo wa mawazo.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu ni mwalimu wangu wa shule. Alinifundisha kwamba mafanikio yanahitaji uvumilivu, nidhamu na bidii. Alinishauri nisikate tamaa hata wakati ninapokutana na changamoto bali nijifunze kutokana na makosa yangu.

Methali ambayo ninasema mara kwa mara ni, haraka haraka, haina baraka Maana yake ni kwamba kufanya mambo kwa pupa kunaweza kusababisha makosa au matokeo mabaya. Methali hii hunikumbusha kuwa ni vizuri kuwa na subra.

Ninajiandaa vipi baada ama kabla ya safari ndefu Jinsi ambavyo ninaweza kujiandaa katika safari ndefu ninahakikisha ya kwamba ninakula vizuri ama ninalala vizuri. Nakuhakikisha kwamba.

Vitafunio vitamu na vya chumvi mimi ninapendelea sana vitafunio vya chumvi na pia vitamu. Vitafunio vitamu kama vile biskuti ni vitafunio ambao naipenda.

Hali ya hewa inaadhiri sana siku yangu kwa sababu nikiwa ninaona ya kwamba ni siku ya mvua ninaweza kufanya jambo au mambo fulani na ambayo inaweza kubadili vya chaguo langu.